Ndio, natumia teknolojia ya sauti katika maisha yangu ya kila siku na imekuwa sehemu muhimu sana ya namna ninavyoishi kufanya kazi na kujifunza. Teknolojia hii imenisaidia kurahisisha mambo mengi ambayo awali yalihitaji muda na nguvu zaidi. Kwanza kabisa, naitumia teknolojia ya sauti kwenye simu yangu na vifaa vingine vya kidijitali. Mara nyingi natumia amri za sauti kufanya kazi rahisi kama kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi, kuweka alama ya kumbusho, au kutafuta taarifa mtandaoni. Hii hunirahisishia sana hasa ninapokuwa na haraka, nimechoka au mikono yangu imejaa kazi nyingine. Badala ya kuandika, ninaongea tu na kazi inafanyika kwa haraka zaidi. Pili, ninatumia teknolojia ya sauti katika kujifunza na kujieleza binafsi. Ninasikiliza vitabu vya sauti na vipindi vya mazungumzo, vinavyohusu, elimu, kazi na maendeleo ya binafsi. Hii hunipa nafasi ya kujifunza hata nikiwa njiani, nikitembea au nikifanya kazi za nyumbani. Teknolojia ya sauti imenisaidia kubadili muda ambao ungepotea kwa muda wa kujifunza na kujiongezea maarifa. Pia katika kazi au masomo, wakati mwingine natumia programu zinazobadilisha sauti kuwa maandishi. Ninapopata wazo ghafla naweza kulizungumza na kifaa changu badala ya kuandika. Hiyo hunisaidia kunasa mawazo yangu kwa haraka kabla hayajapotea. Aidha, teknolojia hii inanisaidia katika mikutano au maelezo marefu. Kwani inaweza kunirahisishia kuhifadhi kumbukumbu za yale yaliyosemwa. Katika upande wa burudani, teknolojia ya sauti inanipa, faraja na urahisi. Ninasikiliza muziki, ninaoupenda, radio mtandaoni na wakati mwingine hata maelezo ya sauti kwenye video au filamu. Ninapochoka au nataka kupumzika, sauti hunipa utulivu na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia ninafurahia uwezo wa kuthibiti burudani yangu kwa kutumia sauti tu bila kugusa kifaa. Zaidi ya hayo, teknolojia ya sauti imenisaidia kuboresha mawasiliano yangu, imenifanya nijisikie karibu zaidi na teknolojia, kana kwamba nazungumza na msaidizi, anayenielewa. Ingawa bado kuna changamoto kama makosa ya kutambua sauti au lugha, ninaona maendeleo makubwa yanayoendelea kufanyika. Kwa ujumla, natumia teknolojia ya sauti kwa sababu inanipa urahisi, inaokoa muda na inanifanya niwe na ufanisi zaidi katika shughuli zangu za kila siku. Naamini kadri teknolojia hii inavyoendelea kuboresha itazidi kuwa sehemu muhimu zaidi ya maisha yangu na ya jamii kwa jumla.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni mjadala ambao umeendelea kwa miaka mingi. Lakini jina linalotajwa mara nyingi zaidi ni Michael Jordan. Watu wengi, wachezaji wa zamani, makocha na mashabiki, wanamchukulia Jordan kama mchezaji bora wakati wote. Kwa sababu ya mafanikio uwezo na athari yake kwa mchezo wa kikapu duniani. Michael Jordan alichezea Chicago Bulls katika ligi ya NBA kuanzia miaka ya elfu moja na mia tisa na themanini hadi elfu moja na mia tisa na tisini. Kilichomtofautisha Jordan ni mchanganyiko kwa kipaji cha hali ya juu, nidhamu na ushindani mkubwa. Alikuwa mchezaji, aliyekuwa na uwezo wa kufunga pointi nyingi kulinda vizuri na kuiongoza timu yake katika nyakati ngumu. Jordan alishinda mataji sita ya NBA na katika kila ushindi huo alichaguliwa kama MVP wa fainali, jambo ambalo ni nadra sana. Uwezo wake wa kufunga ulikuwa wa kipekee, alishinda tuzo ya mfungaji bora wa NBA mara kumi, akionyesha uthabiti wake kwa miaka mingi. Lakini Jordan hakuwa mfungaji tu, alikuwa pia mlinzi bora. Akishinda tuzo ya mlinzi bora wa mwaka. Hii inaonyesha alikuwa mchezaji kamili, anayeshambulia na kulinda kwa kiwango cha juu. Zaidi ya takwimu, Jordan alijulikana kwa akili ya ushindi. Alikuwa mchezaji aliyechukia kushindwa na alikuwa tayari kufanya lolote halali ili kushinda. Aliwahamasisha wenzake, aliwaogopesha wapinzani, na mara nyingi alifanya vizuri zaidi. Pale shinikizo lilipokuwa kubwa. Mpira wa mwisho, dakika za mwisho, hapo ndipo Jordan alikuwa hatari zaidi. Athari ya Michael Jordan haikuishia uwanjani. Alibadilisha kabisa taswira ya mpira wa kikapu duniani kupitia viatu vya Air Jordan. Matangazo na umaarufu wake, alisaidia kuifanya NBA itambulike kimataifa. Vijana wengi duniani wakiwemo Afrika walianza kupenda mpira wa kikapu kwa sababu ya Jordan. Hata hivyo, ni muhimu kusema kuwa mjadala wa mchezaji bora hauishi kwa Jordan pekee. Lebron James pia anatajwa sana kama mpinzani wake mkubwa katika mjadala huu. Lebron anasifiwa kwa kudumu kileleni kwa muda mrefu. Uwezo wake wa kucheza nafasi nyingi na takwimu zake za kipekee. Wengine humwona Lebron kama mchezaji kamili zaidi. Lakini, bado wengi wanampa Jordan nafasi ya juu kwa sababu ya mafanikio yake makubwa katika fainali na ushindani wake usio na kifani. Kwa ujumla, unapoulizwa kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu jibu linakubalika zaidi kihistoria ni Michael Jordan. Alikuwa zaidi ya mchezaji, alikuwa alama ya ushindi, mfano wa bidii na chanzo cha msukumo wa vizazi vingi. Hadi leo jina lake linaendela kuwakilisha ubora wa hali ya juu katika mchezo wa mpira wa kikapu.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kuishi siku hii kwa makusudi, si kwa mazoea. Leo ninajikumbusha kuwa kila siku inanipa nafasi mpya, si ya kuwa mkamilifu bali ya kuwa bora kidogo kuliko jana. Wazo langu la leo linaanza na kutambua thamani ya muda. Leo sitaki kuacha muda upite bila kujua nilichofanya nacho. Nawaza kuwa hata kama nitafanya jambo moja dogo kwa umakini na moyo wote, litakuwa na maana kuliko kufanya mambo mengi bila mwelekeo. Hivyo, wazo langu ni kuchagua jambo moja muhimu na kulipa kipaumbele cha kweli. Leo pia, naweza kuhusu, nawaza kuhusu kuwa mpole kwangu mwenyewe. Mara nyingi najisukuma sana na jilaumu kwa makosa madogo au najilinganisha na wengine. Lakini leo nikiwa nachagua kujisamehe pale ninapokosea na kujikumbusha kuwa ninajifunza kila siku. Na hilo ni swala ambalo liko kila mmoja anapitia. Wazo hili linanipa amani na kunipunguzia mzigo wa mawazo yasiyo ya lazima. Wazo lingine zuri nililo nalo leo ni kutoa wema bila kusubiri sababu. Inaweza kuwa tabasamu, neno jema au msaada mdogo kwa mtu fulani. Naweza kuwa huenda ni simtatue mtu matatizo yake yote. Lakini kitendo kidogo cha wema kinaweza kubadilisha siku yake. Leo nataka kuwa sababu ya mtu kuhisi kuthaminiwa hata kwa muda mfupi. Leo pia ni siku ya kujifunza kitu kipyq. Hata kama ni kidogo. Inaweza kuwa wazo jipya, somo la maisha au ujuzi mdogo. Na waza kuwa ukuwaji hauji kwa mambo makubwa tu, bali kwa hatua ndogo ndogo zinazofanywa kila siku. Leo ni najipa ruhusa ya kuwa mwanafunzi wa maisha. Wazo langu la leo lina husisha pia kuishi sasa. Badala ya kujuta yaliopita au kuhofu yajayo, nataka kuzingatia kilicho mbele yangu sasa hivi. Naweza kuwa, naweza kuwa furaha nyingi hupotea pale akili inapokuwa mbali na wakati uliopo. Leo nachagua kuwa makini na ninachofanya, ninachosema na ninachohisi. Mwisho kabisa, wazo langu zuri kwa siku ya leo ni kumaliza siku nikiwa na shukrani na mwenye afya na furaha tele. Haijalishi itakuwaje nataka ifike jioni nikiweza kusema leo kulikuwa na jambo zuri. Hata kama ni pumzi, afya au fursa ya kuamka, nitashukuru. Wazo hili hunipa mwelekeo na kunifanya niishi leo kwa maana. Kwa jumla, wazo zuri la leo ni hili ishi siku hii kwa moyo, kwa wema na kwa shukrani.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto, hasa baada ya siku ndefu na yenye shughuli nyingi. Kuoga kwa maji ya moto, kwangu, siyo tu swala la usafi wa mwili, bali ni wakati wa kujituliza na kujitunza. Ninapofungua bomba na kuhisi maji ya moto yakinigusa, mimi uhisi kama mzigo wa siku unaanza kuondoka pole pole. Misuli inalegea, pumzi inakuwa tulivu na mawazo yanapungua kiasi. Ni kama mwili na akili vinapata ujumbe mmoja, sasa ni wakati wa kupumzika. Huo muda hunisaidia sana. Hasa pale nilipokuwa na msongo wa kazi au mawazo mingi. Kuoga kwa maji ya moto, ni nafasi ya kuwa pekee yangu na mawazo yangu. Ndani ya kimya cha bafu, mara nyingi hutafakari siku yangu, kile kilichoenda vizuri na kile ambacho kingeweza kuwa bora, kile ambacho pia hakikuenda kulingana na matarajio yangu. Si kwa kujilaumu, bali kwa kujifunza. Wakati mwingine, mimi hupata mawazo mazuri au suluhisho la jambo lililokuwa linanitatiza mchana mzima. Pia, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunisaidia kulala vizuri. Nikifanya hivyo, jioni, uhisi, usingizi unakuja kwa urahisi zaidi. Mwili ukiwa umetulia, hata akili hukubali kupumzika. Hilo, hunifanya niamke kesho, nikiwa na nguvu na hisia ya upya. Hata hivyo, ninajua kuweka uwiano. Si kila wakati ninaoga kwa maji ya moto. Kuna siku ninachagua maji ya kawaida au baridi kidogo. Hasa wakati wa joto, kali au ninapohitaji kujichangamsha. Lakini maji ya moto hubaki kuwa chaguo langu la faraja. Hasa ninapotaka kujituliza. Zaidi ya yote, kuoga kwa maji ya moto, kunanifundisha kujipa muda. Katika maisha yenye kasi na yanayoenda kwa mwendo wa kasi ni rahisi sana kujisahau. Lakini dakika chache chini ya maji ya moto ninapooga nikiwa nimetulia bafuni hunikumbusha kuwa nami ni muhimu na kwamba kujitunza si ubinafsi tu bali ni hitaji. Kwa ujumla, mimi hupenda kuoga kwa maji ya moto na ni ishara ya kujijali, kujituliza na kujipa nafasi ya kupumua. Ni kitendo kidogo, lakini athari yake mwilini na akilini ni ya manufaa kubwa sana. Mara mingi, ninapokuwa na msongo wa mawazo, mimi hujituliza kwa kuoga maji ya moto. Kwa sababu, ninajua kuwa yatanituliza na nitahisi kuwa mimi tena. Hata hivyo, napendelea pia maji ya baridi, lakini hasa napendelea maji ya moto.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana. Kwa sababu, naamini kuwa si urefu wa muda unaotumika pamoja unaojali zaidi, bali ubora wa muda huo. Familia kwangu ni chanzo cha utulivu, nguvu na utambulisho. Hivyo, ninapopata nafasi ya kuwa nao hujitahidi kuwa kikamilifu. Mara nyingi, napenda kuanza kwa mazungumzo ya kawaida. Kukaa pamoja na kuzungumuza kuhusu siku ilivyo kwenda, changamoto tulizo kutana nazo, au mambo madogo yaliyo tufurahisha, hunijenga sana. Mazungumzo haya, hunisaidia kwa fahamu zaidi, na pia kunipa nafasi ya kusikiliza, siku tu, siyo tu kusikika, kusikiza familia ni ishara ya upendo. Pia, napenda kutumia muda wa kula pamoja. Chakula cha pamoja sio tu kuhusu kula, bali ni muda wa kuunganika. Tunapokula pamoja, hujitahidi kueka simu pembeni na kuzingatia walioko mezani. Hapo, ndipo kicheko, hadithi na ukaribu hujengwa. Ni muda ambao hunifanya nihisi kuwa nyumbani kweli. Pia, kufanya shughuli ndogo ndogo pamoja ni muhimu. Inaweza kuwa kutazama filamu, kusikiliza muziki, kusafisha nyumba, au hata kutembea kwa muda mfupi. Shughuli hizi zinaonekana ndogo, lakini ndizo hujenga kumbu kumbu za kudumu. Napofanya mambo haya na familia yangu, mimi huhisi kama maisha yanapungua kasi na kuenda na ladha zaidi. Napenda pia kutumia muda na familia kwa kusaidiana na kupeana moyo. Wakati mmoja, wakati mmoja huwa napopitia changamoto, mimi hujitahidi kuwa karibu kusikiliza na kutoa msaada kwa kadri niwezavyo. Kujua kuwa tupo kwa ajili ya kila mmoja hunijengea hisia ya usalama na mshikamano. Wakati mwingine, napenda tu kukaa kimya pamoja. Si lazima kila wakati tuzungumze au tufanye jambo kubwa, kukaa pamoja, kila mmoja akifanya kitu chake lakini tukiwa karibu, hunipa faraja ya kipekee, hapo ndipo ninapotambua kuwa, uwepo, pekee, una thamani. Kutumia muda na familia pia kuna husisha kuthamini na kuheshimiana. Ninajifunza kukubali tofauti zetu, kusamehe haraka na kutochukulia kila jambo kwa uzito. Hilo hunisaidia kudumisha amani na upendo ndani ya familia. Mwisho kabisa, napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushukuru. Ninapowatazama hujikumbusha kuwa si kila mtu ana nafasi hiyo. Hivyo, kila wakati tunaokuwa pamoja, hata kama ni mfupi huona kama baraka. Kwa ujumla, mimi hutumia muda na familia. Kutumia muda na familia ni kuhusu kuwa pamoja na moyo wote, kushirikiana, kusikilizana na kujenga kumbukumbu ndogo lakini zenye thamani kubwa. Kumbukumbu ambazo hunipa nguvu ya kuendelea na maisha ya kila siku. Napenda sana kukaa na familia yangu.

Mimi ninajiona zaidi kama mtu wa kuamka mapema. Ingawa ninaelewa pia thamani ya kufanya kazi usiku katika nyakati fulani. Tabia yangu ya kuamka mapema imekuwa sehemu ya maisha yangu kwa sababu hunipa utulivu, uwazi wa mawazo na mwanzo mzuri wa siku. Ninapo amka mapema. Mimi hupata muda ambao dunia bado iko kimya. Hakuna kelele, nyingi, simu hazijaanza kuita sana na majukumu hayajaniskuma. Wakati huu, hunipa nafasi ya kujipanga, kutafakari na kujiandaa kisaikolojia kwa siku inayokuja. Asubuhi ni wakati ambao akili yangu huwa safi zaidi. Kuamuka mapema, hunisaidia pia kuwa mwenye nidhamu. Ninapokuwa nimeamka kabla ya wengine, mimi huhisi kama nimejitangulia hatua moja mbele. Naweza kupanga kazi zangu, kuweka malengo ya siku au hata kufanya mazoezi imepesi. Hata nikikutana na changamoto badaye mchana huwa tayari nimijijengea kiakili tangu asubuhi. Hata hivyo, sipuuzi kabisa usiku. Kuna nyakati ambazo, mawazo yangu hutiririka vizuri zaidi usiku. Nikifanya kazi ya ubunifu au tafakari. Usiku una utulivu wake wa kipekee. Na wakati mwingine, huniruhusu kufikiria kwa kina bila kukatizwa. Lakini hutumia usiku kwa wangalifu. Kwa sababu, najua usingizi ni muhimu kwa afya yangu. Nimejifunza pia kuwa kunijua mwenyewe ndiko kuna kuongoza ratiba yangu. Ingawa napenda kuamka mapema, mimi hujitahidi kulala kwa wakati ili nisijichoshe. Najua kuwa nikivunja usingizi wangu mara kwa mara, hata kuamka mapema, hakuta kuwa na maana. Hivyo, kuweka uwiano kati ya kazi, mapumziko na usingizi. Hali hii imenisaidia sana kwa kujipanga jinsi ninavyotekeleza mambo yangu mchana na kupumzika usiku kwa muda unaofaa. Kuamka mapema pia, kuna nisaidia kuanza siku bila haraka. Badala ya kukimbizana na munda, ninaenda hatua kwa hatua. Hilo, hunipa amani na hunifanya nihisi kuwa nina uthibiti wa siku yangu. Badala ya siku kunithibiti mimi. Kwa ujumla, mimi ni mtu wa asubuhi, zaidi kuliko wa usiku. Ninathamini utulivu wa asubuhi, uwazi wa mawazo, na mwanzo mpya unaokuja na kuamka mapema. Hata hivyo, ninaheshimu sana pia nyakati za usiku, na kuzitumia pale inapohitajika. Kwa uwiano, unaonisaidia kuishi kwa afya na utulivu. Kwangu, kuamka mapema au usiku, vyote ni sawa kulingana na chochote ni ninachokitekeleza kama ni mchana au ni usiku. Lakini mara mingi, napendelea kuamka mapema ili nimalize kazi zangu mapema nipumzike.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana, huwa ni kile kinachonipa nguvu, kunishibisha vizuri, na kunisaidia kuendelea na shuguli za siku bila kuchoka haraka. Mchana, kwangu ni wakati muhimu wa kula, kwa sababu, ndicho chakula kinachonibeba na kinachonibebea mzigo wa siku nzima ya kazi au majukumu. Mara nyingi napenda kula wali, ukiwa umeambatana na maboga au protini. Wali hunipa nguvu ya haraka na hunifanya nijisike nimeshiba huku boga kama skuma, skuma wiki, spinach au kabichi zikinisaidia kupata virutubisho muhimu. Nikiongeza maharagwe, dengu, kuku au samaki mara kwa mara huwa nahisi mlo umekamilika na mwili wangu umepata uwiyano mzuri. Kuna siku ambazo, nachagua ugali kama chakula cha mchana. Ugali ni chakula kinachonipa nguvu ya kudumu. Hasa ninapokua na kazi nzito au ndefu. Nikiula pamoja na boga na chanzo cha protini kama samaki au nyama kidogo. Ugali hunifanya niwe imara hadi jioni bila kuhisi njaa mapema au njaa kabisa mpaka jioni. Pia, mimi hupenda wakati mwingine kula vyakula vyepesi lakini venye afya. Hasa kama kazi si nzito sana, inaweza kuwa wali wa kahawia, viazi, ndizi, za kupika, au hata chakula cha nafaka pamoja na mboga. Siku kama hizo, hunisaidia nihisi uzito mwingi tumboni na akili yangu hubaki makini zaidi. Siwezi kusahau matunda, mara nyingi mimi hujaribu kumalizia chakula cha mchana na tunda kama ndizi, chungwa au tikitimaji. Matunda hunisaidia kusawazisha mlo na hunipa hisia ya upya. Pia, hunisaidia kuepuka kutamani sana vitafunwa visivyo vya afya baadae. Kunywa maji mchana ni jambo muhimu sana. Haijalishi chakula ni gani hujitahidi kunywa maji ya kutosha. Nimegundua kuwa wakati mwingine uchovu wa mchana unatokana zaidi na ukosefu wa maji kuliko njaa. Maji hunisaidia kubaki mchangamfu na kuendelea na kazi kwa ufanisi. Pia nazingatia kiasi cha chakula najitahidi nisile kupita kiasi mchana kwa sababu kula sana hunifanya nihisi usingizi na kupoteza umakini. Badala yake, nakula kiasi kinachonitosha, kinachonipa nguvu bila kunilemea. Kwa jumla, chakula ni nachokula mara nyingi mchana ni chakula cha asili, cha kawaida na chenye uwiano. Si laziwa kiwe cha fahari, bali kiwe kinachonijenga mwili na kunisaidia kuendelea na siku kwa nguvu na utulivu. Chakula cha mchana kwangu si tu kujaza tumbo bali ni chanzo cha nguvu na afya kwa maisha ya kila siku. Napenda kula vyakula vinavyonipa raha mchana.

Ndiyo napenda kutembea msituni kwa sababu kutembea msituni kuna nipa hisia ya utulivu na ukaribu wakipekee na mazingira ya asili. Kutembea msituni kwangu sio tu matembezi ya kawaida bali ni safari ya kujirejesha kiakili na kihisia. Ninapoingia msituni jambo la kwanza ninalohisi ni ukimya wenye uhai sauti za ndege upepo ukipita kwenye majani na harufu ya udongo hunifanya nijisikie nimerudi kwenye asili yangu. Wakati huo mawazo mengi ya haraka na msongo wa maisha ya kila siku huanza kupungua pole pole. Ni kama msitu unanialika nipumue kwa utulivu na kuwa sasa. Kutembea msituni msituni hunisaidia kutafakari maisha. Ninapotembea bila haraka huwa na muda wa kufikiria kwa kina kuhusu malengo yangu changamoto zangu na hata ndoto zangu. Mazingira ya asili hunipa uwazi wa mawazo ambao wakati mwingine siupati nikiwa katikati ya kelele za mjini. Pia napenda kutembea msituni kwa sababu hunifanya nijihisi myenyekevu. Kuona miti mikubwa mimea mbali mbali na uhai unaoendelea bila mimi kuhusika hunikumbusha kuwa mimi nisehemu ndogo ya ulimwengu mkubwa. Hisia hii hunisaidia kupunguza kiburi na hofu na kunipa mtazamo mpana zaidi wa maisha. Kutembea msituni pia huni nufaisha kimwili. Ni aina ya mazoezi ambayo si ya kulazimishwa. Mwili unafanya kazi taratibu pumzi inakuwa bora na damu huzunguka vizuri. Hata kama ni matembezi mafupi huhisi mwili umefufuka na umejaa nguvu mpya. Napenda kutembea msituni pia kwa sababu hunipa nafasi ya kukaa mbali na teknolojia. Mara nyingi huwa siangalii simu na ninajitenga kwa muda na mtandao na ujumbe. Kukaa mbali na screen hunifanya nihisi huru na kunisaidia kuungana zaidi na ninachokiona na kukisikia. Hata hivyo napenda kutembea msituni kwa tahadhari na heshima. Ninatambua kuwa misitu ni makaazi ya viumbe wengine. Hivyo hujitahidi kuto haribu mazingira kutotupa taka na kufuata njia salama. Hilo hunifanya nihisi kuwa mgeni mwenye heshima katika mazingira ya asili. Kwa ujumla mimi hupenda kutembea msituni na kutembea msituni ni tiba ya asili. Hunipa amani hunisafisha mawazo hunijenga kimwili na hunikumbusha uzuri wa maisha ulio rahisi lakini wa kina. Kutembea msituni ni shughuli ninayoipenda na ambayo kila ninapopata nafasi kunirudia kwa furaha na shukrani. Mara nyingi mimi hupenda kutembea msituni na rafiki zangu na familia.

Ndiyo, napenda asali sana, na si kwa sababu tu ya utamu wake, bali pia kwa maana na manufaa yanaye ambatana nayo. Asali kwangu ni zaidi ya chakula, ni zawadi ya asili, inayochanganya latha, afya, na kumbukumbu nzuri. Napenda asali kwa sababu ya utamu wake wa asili. Tofauti na sukari ya kawaida, asali ina ladha laini na harufu ya kipekee ambayo hunifanya nithamini hata kiasi kidogo. Ninapoongweza asali kwenye chai, uji, au maziwa ya moto, pia naweza kuweka asali kwenye mkate na hiyo hunipa hisia ya faraja na utulivu hasa asubui au jioni ninapotuliza akili. Asali inanivutia pia kwa manufaa yake kiafya. Najua kuwa asali husaidia kuimarisha kinga ya mwili, kutuliza koo na huongeza nguvu kwa mwili. Wakati ninapohisi uchovu au mwanzo wa mafua, kijiko kidogo kimoja tu cha asali, hunifanya nijisikie nafuu. Hilo hunifanya nione asali kama chakula na tiba kwa pamoja. Pia, napenda asali kwa sababu hunikumbusha mazingira ya asili na kazi ya bidii ya nyuki. Ninapofikiria jinsi, nyuki wanavyokusanya nekta na kuitengeneza kuwa asali, mimi huhisi heshima kubwa kwa uhai na mpangilio wa maumbile. Hilo hunifanya nitumie asali kwa kiasi na kwa shukrani. Asali ina nafasi pia katika kumbukumbu za utotoni. Nakumbuka nyakati ambazo, asali ilitumika nyumbani kama dawa ya kikohozi au ilichanganywa kwenye uji. Kumbukumbu hizi hunipa hisia ya joto la nyumbani na upendo wa familia. Napenda pia aina mbalimbali za asali. Kuna asali nyepesi, kuna nzito, kuna ya maua mbalimbali. Kila monza ina ladha yake. Kugundua tofauti hizi, hunifanya nifurahie zaidi kutumia asali na kuthamini asili ilikotoka. Hata hivyo, natumia asali kwa kiasi. Najua kuwa, hata vitu vya asili vinaitaji uiano. Hutumia asali pale inapohitajika. Si kwa kupita kiasi, ili nibaki na afya nzuri. Maana, utumiaji mbaya wa asali unaweza kuleta madhara katika mwili. Kwa jumla, mimi hupenda asali sana. Kupenda asali ni kupenda utamu wa asili, afya na kumbukumbu zenye maana. Ni kitu kidogo lakini chenye mchango mkubwa katika maisha yangu ya kila siku. Kila ninapoitumia hunitia hisia ya shukrani na utulivu. Mara nyingi ninapenda kula asali ambayo imetolewa kwa nyuki na ina manufaa zaidi mwilini kuliko ile ya kununua sokoni.

Napendelea kitanda cha wastani kuelekea kigumu kidogo. Si kingumu kupita kiasi wala laini sana. Chaguo hili limetokana na uzoefu na jinsi mwili wangu unavyojisikia baada ya kulala. Napogusa kitanda kingumu kiasi huhisi mgongo wangu unaungwa mkono vizuri. Usingizi wangu unakuwa mzuri zaidi kwa sababu uti wa mgongo hubaki katika mkawa wa kawaida. Nimegundua kuwa nikilala kwenye kitanda kilicho laini sana huamka nikiwa na maumivu ya mgongo au shingo kana kwamba mwili wangu ulizama kupita kiasi usiku kucha. Hata hivyo, sihitaji kingumu cha mawe. Napenda kile kitanda ambacho kinaungumu wa wastani, lakini kila faraja, lakini kina faraja ya kutosha. Kile kinachonipa msaada na pia kunifanya nijisikie huru kupumzika. Godoro lenye usawa mzuri, kunifanya nigeuke kwa urahisi bila kuhisi maumivu. Napenda pia kitanda ambacho kina ubora wa kudumu. Kitanda kizuri sio lazima kiwe laini. Ni kile kinacho dumu, hakibadiliki haraka na kina heshimu mwili. Kitanda kizuri ni kile kina chonifanya ni amke ni kiwa na nguvu. Si kile kinachonifanya nitake kulala zaidi kwa sababu ya uchovu. Nimejifunza kuwa, usingizi mzuri huanza na kitanda sahihi. Hata kam a siku imekuwa ndefu au ngumu, ni kiingia kwenye kitanda chenye msaada mzuri mwili na akili hurejea haraka katika hali ya utulivu. Hilo hunisaidia sana katika afya ya kila siku. Mto pia ni muhimu pamoja na kitanda. Hata kama kitanda ni kizuri, mto usiofaa unaweza kuharibu usingizi. Napendelea mto unaoendana na ungumu wa kitanda, ili shingo na mgongo vikae katika mstari mmoja. Mwisho kabisa, napenda kuamini kuwa kila mtu anachaguo lake. Wengine, hupenda vitanda vya laini kwa sababu huwapa faraja ya haraka. Na hilo ni sawa, lakini mimi kitanda kigumu, kiasi, ndicho hunipa usingizi bora na afya njema. Nikimalizia, napenda kitanda cha wastani, kigumu kiasi, lakini kizuri na chenye faraja. Nichagua moja linalo nifanya ni lale vizuri, ni amke vizuri, na nikiwa mchangamfu na hunipatia motisha na ari ya kuanza siku mpya, nikiwa na nguvu na utulivu. Kitanda kigumu kiasi, ndicho kitanda ninachokidhamini sana. Kuliko kitanda laini.

Hisia zangu kuhusu wasilisho ni mchanganyiko wa hufu ndogo, msisimko na fursa ya kujifunza. Siwezi kusema kuwa kila mara nalipenda kwa urahisi, lakini kwa muda nimejifunza kulikubali na hata kulithamini. Mwanzoni kabla ya wasilisho mara nyingi na hisi presha. Mawazo kama nitakosea watanielewa au nitajiamini vya kutosha hujitokeza. Hisia hizi ni za kawaida na nimegundua kuwa zinamaanisha ninajali kile ninachokwenda kusema. Hofu hii hunikumbusha nijitayarishe vizuri. Lakini ninapoanza wasilisho. Kihisia hubadilika pole pole. Nikiwa nimejiandaa vizuri, maneno huanza kutoka kwa mtiririko mzuri na hofu hupungua. Ninapowaona watu wakinisikiliza, nikiona ishara za kuelewa au kukabiliana, huanza kujisikia kujiamini zaidi. Hapo ndipo ninapogundua kuwa, wasilisho sio mtihani tu, bali ni mawasiliano. Wasilisho ni nafasi ya kushiriki mawazo yangu. Ninapoliona kwa mtazamo huu, shinikizo hupungua. Badala ya kujaribu kuwa mkamilifu, mimi hujaribu kuwa wazi, mkweli na mwenye kueleweka. Najua si kila mtu atakubaliana nami, lakini lengo langu ni kufikisha ujumbe kwa uwazi. Nimejifunza pia kuwa maandalizi hupunguza hofu. Nikijiandaa mapema, nikielewa mda wangu, nikielewa mada yangu, kupanga hoja na kujifunza muda nahisi utulivu zaidi. Maandalizi, hunifanya nijiamini si kwa sababu najua kila kitu, bali kwa sababu najua nilijitahidi. Hata hivyo, nilikuwa si mpenda wasilisho sana zamani. Lakini, kila nilipofanya wasilisho, nilijifunza kitu kipya. Kuhusu mimi mwenyewe, ujasiri wangu, uwezo wangu wa kuelekeza, na jinsi ya kusimamia hofu. Polepole, wasilisho likaanza kunijenga badala ya kunivunja. Bada ya wasilisho, mara nyingi nahisi nafuu na fahari. Nafuu kwa sababu nimemaliza na fahari kwa sababu nilijaribu. Hata kama halikuwa kamilifu, hujipa pongezi kwa kusimama mbele ya watu na kusema nilichokuwa nacho moyoni. Kwa ujumla, wasilisho ni changamoto yenye dhamani. Linanitia wasiwasi kidogo lakini pia kunipa nafasi ya kukua, kujifunza na kujiamini zaidi. Leo hii siliogopi kama zamani nalichukua kama daraja linalonivusha kutoka hofu kwenda ujasiri.

Mimi huifadhi pesa nizoea, kuhifadhi pesa nizoea nililojifunza taratibu, si jambo lililotokea maramoja. Nimegundua kuwa, kuifadhi pesa hakuhusiani sana na kuwa na kipato kikubwa, bali na nidhamu, mipango na mtazamo ninaokuwa nao kuhusu matumizi yangu. Kwanza kabisa, huanza kwa kujua mapato yangu na matumizi yangu ninapopata pesa. Mimi hujitahidi kuelewa zinaingia kiasi gani na zinaenda wapi. Hujiandikia au kuweka akilini matumizi ya msingi kama chakula, usafiri, kodi na mahitaji mengine muhimu. Uelewa huu hunisaidia kuona maneno maeneo ambayo ninaweza kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Baada ya hapo, mimi hujiekea lengo la kuhifadhi. Hata kama ni kiasi kidogo, si lazima nihifadhi pesa nyingi mara moja. Nimejifunza kuwa kuhifadhi kidogo lakini kwa huthabiti ni bora kuliko kusubiri nipate pesa nyingi ndipo nianze. Hata kiasi kidogo kinajenga tabia nzuri na huongeza kujiamini. Napenda pia kujitenga na pesa ya akiba mapema. Mara nyingi nikisha pata kipato hujaribu kwanza kuweka sehemu ya akiba kabla ya kutumia iliobaki. Kwa kufanya hivyo, najitengenezea akiba bila kuhisi kama nimejikandamiza. Pesa inayobaki ndiyo ninayopanga matumizi yake ya kila siku. Kutumia bajeti ni jambo muhimu sana. Bajeti hunisaidia kujua mipaka yangu. Haifungi uhuru wangu, bali hunipa mwelekeo. Ninapojua kiasi ninachoweza kutumia bila kuathiri akiba nahisi amani zaidi na matumizi yangu yanakuwa ya busara. Pia, nimejifunza kutofautisha kati ya hitaji na tamaa. Sio kila kitu ninachotaka ni lazima nikinunue. Wakati mwingine hujiuliza, je, hili ni muhimu sasa au linaweza kusubiri? Swali hili rahisi hunisaidia kuepuka matumizi ya papara na kulinda akiba yangu. Akiba inanipa usalama wa akili, najua kuwa hata ningekumbana na dharura ndogo ninakitu cha kunisaidia. Hii hunipunguzia msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru zaidi kifedha, hata kama akiba yenyewe si kubwa sana. Ninapopata nafasi, napenda pia kujifunza kuhusu njia bora za kuhifadhi na kukuza pesa, kama akaunti za akiba au uwekezaji mdogo. Sifanyi haraka bila kuelewa, lakini hujitahidi kujiongezea maarifa ili pesa yangu ifanye kazi kwa niaba yangu. Kwa ujumla, kuhifadhi pesa ni mchanganyiko wa nidhamu, subira na kujiheshimu. Sio kuhusu kujinyima kila kitu, bali ni kuhusu kuchagua kwa busara leo ili nijipe.

Nikijieleza kwa undani zaidi, rangi nayoipenda sana ni blue. Na upendeleo huu haujatokea kwa bahati tu, bali umejengwa na hisia, uzoefu na maana nayoihusisha nayo katika maisha yangu ya kila siku. Blue hunigusa kwanza kabisa kwa utulivu wake, ninapoiangalia nahisi kama mawazo yangu yanapungua kasi. Ni rangi isiyo na makeke, lakini yenye nguvu ya ndani. Katika dunia iliojaa haraka, shinikizo na kelele. Blue hunipa nafasi ya kupumua. Hunifanya nihisi nipo mahali salama, ambapo naweza kufikiria bila kusukumwa. Blue hunikumbusha sana anga na maji. Anga pana hunipa hisia ya uhuru na uwezekano usio na nipaka. Hunifanya nione kuwa maisha ni makubwa kuliko changamoto nilizonazo kwa sasa. Bahari au maji kwa upande mwingine hunikumbusha kina na subira. Kuwa mambo mengine yanahitaji muda, uvumilivu na utulivu ili kuyaelewa. Changanyiko huu wa anga na maji, hunifanya niione blue kama rangi ya hekima na utulivu wa ndani. Blue pia inanipa hisia ya uaminifu na uthabiti. Ni rangi ambayo si ya kupindukia, lakini pia si dhaifu. Hunifanya nihisi kama ningependa kuishi maisha yenye msimamo. Nisioyumbishwa sana na hali za nje. Kwa nafsi yangu mimi mwenyewe, rangi hii inanifundisha kuwa si lazima nipate sauti ili nionekane. Utulivu nao una nguvu yake. Kuna pia upande wa kihisia napokuwa na msongo wa mawazo au ninapohisi kuchanganyikiwa. Blue hunisaidia kurudisha uhiano wa hisia. Ndio maana mara nyingi huvutiwa na mazingira yenye rangi ya blue au karibu nayo. Iwe ni mavazi, vitu, vya nyumbani, au hata picha. Si kwa ajili ya mtindo tu bali kwa sababu inanigusa ndani. Kwa nafsi ya mimi, blue pia ni rangi ya ukweli na uwazi. Hunifanya ni tamani kuwa mkweli kwa nafsi yangu na kwa wengine. Hunikumbusha umuhimu wa kuwasiliana kwa utulivu, kusikiliza zaidi na kutochukuliwa na hasira za muda mfupi. Ni rangi inayonialika kufikiri kabla ya kutenda. Hata hivyo, napenda kukiri kuwa hisia kwa rangi hubadilika kulingana na hali ya maisha. Kuna nyakati napendezwa na kijani kwa sababu ya uhusiano wake na asili, ukuwaji na uhai. Kuna nyakati napenda nyeupe kwa sababu ya usafi na mwanzo mpya. Lakini, hata katika mabadiliko haya. Blue hubaki kuwa kama nyumbani kwangu rangi nayo rudia bila kujilazimisha. Kwa ujumla, blue si rangi tu nayoipenda. Bali ni kielelezo cha jinsi ninavyoona na ningependa kuishi maisha. Kwa utulivu wazi, subira na nguvu ya ndani isiyo na makeke. Ni rangi inayoniwakilisha kwa namna kimya lakini ya kina.

Ndiyo, napenda kujifunza historia, kwa sababu hunisaidia kuelewa si tu yaliopita. Bali, pia nilipo sasa na ninapokwenda. Historia kwangu si mkusanyiko wa tarehe na majina tu. Bali, ni hadithi za binadamu, maamuzi yao na matokeo yao. Napenda historia kwa sababu unifundisha masomo ya maisha. Ninapojifunza kuhusu falme zilizoinuka na kuanguka, viongozi waliokua na maono au waliokosea na jamii zilizobadilika. Hutambua kuwa changamoto nyingi tunazokutana nazo leo zina mizizi yake huko nyuma. Historia hunikumbusha kuwa, makosa yakirudiwa bila kujifunza, matokeo yake huwa yale yale. Kwa nafsi ya mimi, historia hunisaidia pia kujitambua, kujua historia ya jamii, nchi yangu na dunia kwa ujumla hunifanya nijihisi kuwa sehemu ya simulizi kubwa. Hunijengea heshima kwa waliotangulia na hunisaidia kuthamini utamaduni, mila na maadili ambayo yamejengwa kwa mda mrefu. Pia napenda historia kwa sababu hunifundisha uvumilivu na matumaini. Ninaposoma kuhusu vipindi vya vita, ukoloni, ncha au mateso na kuona jinsi watu walivyopambana na kuendelea kupata moyo. Hunifanya nione kuwa hata katika nyakati ngumu, binadamu wamekuwa na uwezo wa kusimama tena na kujenga upya. Historia hunivutia pia kwa upande wa hadithi zake, kila zama zina simulizi zake za ushujaa, usaliti, hekima na maamuzi magumu. Hadithi hizi hunifanya nijifunse kwa njia ya kuvutia, si kwa kulazimisha. Pia kusoma historia ni kama kusoma maisha yangu ya watu halisi waliowahi kuishi kabla yangu. Historia pia hunisaidia kufikiri kwa kina. Hunifanya niulize maswali kama, kwa nini hili litokea? Nani alifaidika? Nani alipata hasara? Maswali haya hunijenga kiakili na hunisaidia kutochukua mambo juu juu katika maisha ya sasa. Hata hivyo, ninakiri kuwa siipendi historia inapofundishwa kwa njia ya kukariri tu. Napenda historia inapoelezewa kwa muktadha kwa kuelewa sababu na adhari. Ninapojifunza historia kwa namna hii, huiona ikiwa hai na yenye uhusiano wa moja kwa moja na maisha ya leo. Kwa ujumla najifunza historia ni njia ya kujijenga, kujitambua na kujifunza kutoka kwa walio tutangulia. Hunisaidia kuwa mtu mwenye ufahamu zaidi. Mwenye busara na mwenye heshima kwa safari ndefu ya binadamu na maisha ya binadamu.

Swala la kuenda mahali pa ibada ni jambo ninaloliona kama sehemu ya safari yangu ya ndani. Sio ratiba ngumu ya kufwata tu. Ni uhusiano kati yangu, imani yangu na namna ninavyoishi maisha ya kila siku. Kwa kawaida, huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Ninapokuwa na ratiba ilio sawa. Wakati huo hunipa nafasi ya kusimama kidogo kutoka kwenye mbio za maisha. Ni muda wakutulia, kusikiliza na kujikumbusha misingi ya maadili ninayo amini. Upendo, uvumilivu, unyenyekevu na kuwajali wengine. Kwangu, kwenda mahali pa ibada ni kama kusawazisha dira ya maisha. Ili nisipotee katika haraka na presha za dunia. Hata hivyo, si kila wiki huwa sawa, kuna nyakati ambapo majukumu ya kazi, familia, au changamoto, binafsi, hunifanya nisiweze kuenda mara kwa mara. Katika nyakati hizo, sijilaumu, badala yake, huamini kuwa imani haiishi ndani ya jengo, bali inaendelea katika matendo, mawazo na maamuzi ninayofanya kila siku. Pia, ibada pia hutokea katika nyakati za ukimya, hivo ndivyo navyo amini. Wakati mwingine hutafakari nikiwa peke yangu, huomba kimoyo moyo au hujuliza maswali ya ndani kuhusu maisha yangu. Nyakati hizi hunijenga sana na hunifanya nihisi kuwa karibu na kile ninacho amini hata kama sipo mahali pa ibada kimwili. Pia kuna nyakati maalum ambapo huenda mahali pa ibada zaidi ya kawaida. Hizi ni nyakati ambazo ninapitia changamoto, maamuzi magumu au huzuni. Katika nyakati hizo, kwenda mahali pa ibada, hunipa faraja, tumaini, na hisia ya kuwa kuna kitu kikubwa zaidi kinacho nishikilia. Ni kama kupumzika kiroho baada ya uchovu wa ndani. Ninapo kwenda mahali pa ibada, hujitahidi kwenda nikiwa na moyo wazi si kwa mazoea. Sipendi kwenda tu kwa sababu ni lazima, bali kwa sababu nataka. Huwa ni wakati wa kujitathimini, jinsi nilivyowatendea wengine, namna nilivyo kabiliana na hasira, uoga au kiburi. Tafakari hii hunisaidia kuwa mtu bora nje ya mahali pa ibada. Nimejifunza pia kuwa ibada ya kweli huonekana katika maisha kila siku. Njia ninavyongea na watu, ninavyowasamehe, ninavyofanya kazi kwa uaminifu na ninavyosaidia pale inapowezekana. Haya yote ni sehemu ya ibada kwangu. Hivyo, hata kama siendi maranyingi kimwili, hujitahidi kuishi kile ninachoamini. Kwa ujumla, kwenda mahali pa ibada kwa kadri kinachonisaidia kukua kiroho na kimaadili si hesabu ya mara ngapi tu bali ni athari yake katika maisha yangu.

Ndiyo, mimi hutoa sadaka au michango, lakini hulifanya jambo hili kwa hiari, kwa moyo wa kusaidia na kwa kadri ninavyoweza, si kwa kulazimishwa. Kwangu, kutoa sio swala la kiasi kikubwa cha pesa, bali ni nia na moyo uliopo nyuma ya kitendo chenyewe. Ninaamini kuwa sadaka au mchango, ni njia ya kushiriki kile nilicho nacho na wengine. Ninapotoa huona kama nashiriki baraka, hata kama ni ndogo. Inaweza kuwa mchango wa pesa, msaada wa vitu kama chakula au mavazi, au hata kutoa muda na nguvu zangu kusaidia mahali panapohitaji. Kwangu, vyote hivyo ni sehemu ya kutoa. Mimi pia napenda kutoa kwa utulivu bila kutafuta sifa au kutambuliwa. Ninapotoa kimya kimya huhisi furaha ya ndani zaidi. Hisia hiyo hunikumbusha kuwa kutoa sio kwa ajili ya kuonekana mzuri mbele ya watu, bali kwa ajili ya kujenga moyo wa huruma na mshikamano. Pia, nimejifunza kuwa kutoa hunibadlisha mimi mwenyewe. Kila ninapotoa hata kidogo, hunifanya nitambue kuwa nina kitu cha kushiriki, hunipunguzia ubinafsi na kunikumbusha kuwa, kuna watu wanaohitaji zaidi kuliko mimi. Hilo hunijenga kimaadili na kihisia. Pia si lazima nitoe kila wakati au kwa kila wito. Hutoa pale ninapohisi na uwezo. Nimejifunza kuwa kutoa kwa presha kunaweza kuondoa maana ya sadaka. Lakini kutoa kwa hiari hata kama ni kidogo kunabeba uzito mkubwa zaidi moyoni. Ninaamini pia kuwa sadaka sio pesa peke. Maneno ya kutia moyo, kusikiliza mtu kwa makini au kusaidia kazi fulani bila malipo. Hayo pia ni michango yenye dhamani kubwa. Mara nyingi, watu huitaji zaidi moyo wa kujali kuliko pesa. Kwa ujumla, mimi hutoa sadaka au michango. Ni sehemu ya kuishi kwa huruma na shukrani. Na mimi sitoi kwa sababu nina ziada kila wakati, bali kwa sababu naamini, naamini kuwa kutoa hunifanya niwe mtu bora na hunijenga ndani huku ikileta faraja au msaada kwa mwingine.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto. Na kila uzoefu huo, umeacha hisia ya kipekee ndani yangu. Kutembea maeneo haya ya maji kwangu siyo tu matembezi ya kawaida. Bali ni wakati wa kujitenga na kelele za maisha na kuungana na utulivu wa asili. Nilipokuwa ziwani, mara ya kwanza, nilihisi amani ya ajabu. Kuona maji makubwa yakitulia, yakitanuka, hadi macho yanaposhindwa kuona mwisho wake. Kulinifanya nijisikie mdogo, lakini salama. Ziwa hunipa hisia ya utulivu wa kina, maji hayakimbii, yapo pale kwa subira. Nilikaa kwa mda nikitazama uso wa maji, nikisikiliza upepo na mawimbi madogo. Na hapo mawazo yangu yalitulia bila mimi kulazimisha. Ziwa hunifundisha subira na uthabiti. Linaonekana tulivu juu lakini ninafahamu kuwa chini kuna kina kikubwa. Hilo hunikumbusha kuwa hata watu au hali zinapoonekana tulivu inje. Kuna mengi yanayoendelea ndani. Wazo hili, hunifanya niwe mpole zaidi katika kuwahukumu wengine na hata nafsi yangu. Kwa upande wa mto, uzoefu wake ulikuwa tofauti lakini wenye maana kubwa pia. Kutazama maji ya mto yakitiririka bila kusimama hunipa hisia ya mwendo wa maisha. Maji hayarudi nyuma, yanaendelea mbele yakipita mawe, matawi na vikwazo vingine. Hilo hunikumbusha kuwa, maisha pia yanaendelea hata tunapokutana na changamoto. Nilipokaa karibu na mto nilihisi nguvu na uhahi. Sauti ya maji ikipita hunifanya nijisikie hai na makini zaidi. Mto hunifundisha kubadilika. Wakati mwingine unapita kwa kasi, wakati mwingine pole pole, lakini hauwachi kusonga mbele. Ni somo nzuri sana kuhusu kukubali mabadiliko na kuendelea na safari ya maisha. Kutembelea ziwa au mto hunipa pia nafasi ya kujitafakari. Mara nyingi hukaa kimya bila simu nikisikiliza sauti za asili. Hapo ndipo napopata mawazo ya ndani. Kuhusu maisha yangu, malengo yangu na mambo niliyoyapitia. Ni kama maji yanasaidia kusafisha mawazo yangu pia. Maeneo haya ya maji, hunifanya nijisikie karibu na uumbaji. Hunikumbusha kuwa maisha hayako tu katika majengo, barabara na ratiba, bali pia katika vitu vya asili vinavyoendelea bila haraka. Hilo hunifanya nithamini zaidi mazingira na kuona umuhimu wa kuyatunza. Kwa ujumla kutembelea ziwa au mto ni uzoefu wa kujenga moyo, akili na roho. Ni safari ndogo lakini ya athari kubwa inayoniacha nikiwa mtulivu, mwenye mawazo wazi na mwenye mtazamo mpya kuhusu maisha.

Napenda kucheza ngoma ingawa si kila wakati kwa ustadi, wa hali ya juu au mbele ya watu wengi. Napenda ngoma zaidi kama njia kujieleza, kuachilia hisia na kufurahia mwili wangu ukiwa huru. Ngoma kwangu ni lugha isiyotumia maneno. Wakati mwingine naposhindwa kueleza kwa maneno kile ninacho hisi, furaha, msisimuko au hata huzuni. Mwili wangu huweza kusema kupitia mwendo. Inapocheza huhisi kama mzigo wa mawazo unapungua na akili inapata nafasi ya kupumua. Ni kama kujikumbusha kuwa, mimi ni zaidi ya majukumu na ratiba. Napenda kucheza ngoma hasa nikisikia muziki unawo nigusa, muziki unawo piga kwa hisia kali, miguu huanza kusogea yenyewe. Mikono hufwata na kwa muda mfupi husahau kabisa watu wanao nizunguka. Wakati huo najisikia huru, si hukumiwi, sijihukumu, nipo tu naani ya muda ule. Napenda pia ngoma kwa sababu hunifanya nijisikie hai kimwili. Mwili unaposogea, damu huzunguka vizuri, pumzi inaongezeka na nishati mpya huingia. Hata kama ni kucheza kidogo nyumbani au katika mazingira yasio rasmi, huhisi kama nimefanya mazoezi na pia nimejitunza kihisia. Ngoma pia ina mahusiano na utamaduni na jamii. Ninapofikiria ngoma za asili au ngoma za pamoja huona jinsi watu wanavyo unganishwa kupitia midundo na hatua. Unikumbusha kuwa ngoma sio burudani tu. Bali pia ni historia utambulisho na mshikamano wa watu. Hata hivyo, nakiri kuwa si kila wakati najisikia huru kucheza mbele ya watu, kuna wakati hujitambua sana au hisi aibu kidogo, lakini nimejifunza polepole kuwa ngoma si mashindano, ni furaha, ninapolielewa hilo, hofu hupungua na raha huongezeka. Napenda ngoma pia kwa sababu hunifundisha kuachilia uthibiti. Si lazima kila mwendo uwe mkamilifu, wakati mwingine ni sawa kufuata hisia tu. Somo hili hunihamasisha hata kwenye maisha kuwa si kila kitu kinahitaji ukamilifu, wakati mwingine kinahitaji uhalisia. Napocheza ngoma hata kwa mda mfupi huwisi furaha ya mtoto ndani yangu. Furaha isio na sababu kubwa, isiohitaji maelezo, furaha ya kusogea, kusikia mziki na kuwa hai. Kwa ujumla, napenda kucheza ngoma, ngoma ni kupenda uhuru, kujieleza na furaha ya ndani. Si lazima iwe jukwani au mbele ya watu wengi, hata nikicheza peke yangu, ngoma hunijenga, huniburidisha na hunikumbusha kuwa, maisha yanahitaji pia kuchezwa.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni lile linalonipa nafasi ya kufikiri kupanga na kutatua matatizo. Napenda kazi inayohitajika na akili itumike kikamilifu si kufuata maelekezo tu. Bali kuchambua hali kuona picha kubwa na kupendekeza suluhisho lenye maana. Jukumu linalo nirithisha sana ni pale ninapo husika na kupanga kazi au miradi. Ninapo panga hatua kwa hatua kutoka wazo la awali hadi utekelezaji huhisi nipo mahali panapo nifaa. Kupanga hunipa nafasi ya kutumia nidhamu ubunifu na umakini kwa wakati mmoja. Ni furaha kuona mpango ukifanya kazi na matokeo yakionekana. Pia napenda sana jukumu la kushirikiana na wengine. Hasa pale ninaposaidia timu kuelewana au kufikia lengo la pamoja. Ninapokuwa sehemu ya majadiliano kusikiliza maoni ya wengine na kuchangia mtazamo wangu huhisi thamani ya kazi ya pamoja. Mafanikio ya kweli kazini hutokea pale watu wanapofanya kazi kwa timu si kila mtu ki vyake. Jukumu jingine ninalolipenda ni kufundisha au kusaidia wengine kujifunza. Hata kama si rasmi ninapopata nafasi ya kumuelekeza mtu kushiriki uzoefu wangu au kusaidia mtu aelewe jambo gumu hupata kuridhika kubwa. Kuona mtu akikuwa au kuboresha ujuzi wake kwa msaada wangu hunipa motisha ya ndani. Napenda pia jukumu linalonipa uhuru wa kufanya maamuzi. Si lazima uwe uhuru kamili lakini angalau nafasi ya kuamua namna bora ya kutekeleza kazi. Uhuru huu hunifanya nijisikie kuaminiwa na hunichochea kuajibika zaidi kwa matokeo ya kazi yangu. Hata hivyo sipendi kazi inayojirudia bila changamoto. Ninahitaji jukumu linalonifanya njifunze kila wakati. Hata kidogo ninapojifunza jambo jipya kazini kama ujuzi mbinu au mtazamo mpya. Mimi huhisi kama kazi yangu ina maana zaidi ya mshahara wangu. Kwa ujumla jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni lile linalochanganya kufikiri kushirikiana kujifunza na kuajibika. Ni jukumu linalo nifanya niamke nikiwa na hamasa nifanya kazi kwa moyo na nijisikie kuwa mchango wangu una thamani kwa wengine na kwa malengo ya kazi kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kuimba, ingawa si kila wakati kwa sauti kubwa au mbele watu wengi. Kuimba kwangu ni zaidi ya njia ya kujieleza na kuachilia hisia. Sio lazima iwe maonyesho au mashindano. Ni kitu ninachokifanya kwa ajili yangu mwenyewe kwa furaha na utulivu wa ndani. Ninapokuwa pekee yangu, hasa nikiwa nyumbani au njiani, hujikuta, nikiimba, bila hata kupanga. Muziki unapogusa hisia zangu, sauti hutoka yenyewe, wakati huo huhisi kama mizigo ya mawazo inapungua, na moyo unakua mwepesi, kuimba hunipa hisia ya uhuru. Hakuna kwamba hakuna anayenihukumu. Hakuna anayepima ubora wa sauti, nipo tu, ndani ya mziki. Kuimba pia ni njia ya kutuliza akili. Wakati wa msongo wa kazi au mawazo mengi, kuimba kunanisaidia kugeuza umakini wangu. Badala ya kufikiria matatizo, najikuta nikizingatia midundo, maneno ya wimbo na pumzi yangu kila wakati. Hilo huniletea utulivu wa haraka hata kama ni kwa dakika chache. Napenda kuimba nyimbo zenye maana au hisia zinazonigusa. Nyimbo hizo hunifanya nijisikie kueleweka. Kana kwamba maneno yanazungumuza kwa niaba yangu. Wakati mwingine naimba nyimbo za furaha, zinazonipa nguvu. Na wakati mwingine, nyimbo za utulivu zinazonisaidia kutafakari. Kila aina ya wimbo, huwa na nafasi yake katika hali yangu ya moyo. Hata hivyo, kwa nafsi yangu mimi mwenyewe, sijaamini sana kuimba mbele ya watu wengi. Kuna aibu kidogo na hofu ya kuhukumiwa. Lakini polepole nimejifunza kuwa kuimba sio lazima iwe kamilifu ili iwe ya zamani. Wakati mwingine kuimba kwa sauti isiyo kamilifu. Lakini ya kweli huleta furaha kubwa zaidi kuliko kunyamaza kabisa. Kuimba pia hunikumbusha wakati wangu wa utoto. Wakati ambapo kuimba kulikuwa jambo la kawaida, bila hofu wala kujitambua sana. Kumbukumbu hizo, hunifanya nitabasamu na kunikumbusha umuhimu wa kutunza upande huo wa furaha ya asili ndani yangu. Kuimba ni zawadi, ndogo ninayojipa. Si lazima iwe kila siku lakini ninapofanya huhisi nafsi yangu imepata pumziko. Ni kama mazungumzo, ya kimya, kati ya moyo na sauti. Kwa ujumla, kupenda kuimba ni kupenda uhuru wa kujieleza, kutuliza, hisia na kuishi kwa furaha ndogo ndogo za maisha. Hata kama sauti yangu si ya kitaaaluma, kuimba, hunijenga, ndani na hunifanya, nijisikie hai zaidi.

Usiku kabla ya kulala ni wakati muhimu sana wa kujitunza na kutuliza akili. Ni muda ninaotumia polepole kuachana na shuguli za mchana na kujandaa kimwili na kiakili kwa usingizi. Sipendi kulala gafla bila kuipa nafsi yangu nafasi ya kupumzika kwanza. Kwanza kabisa ninapunguza kelele na msisimko. Wachakutumia simu au vifaa vya kielektroniki kwa muda. Au navitumia kwa kiwango kidogo sana. Kufanya hivyo, hunisaidia macho na akili zangu kutulia. Badala yake, mara nyingi hukaa kimya kwa dakika chache. Nikivuta pumzi ndefu na kuachia mawazo ya siku. Napenda kutafakari kwa utulivu. Kabla ya kulala, hujiuliza jinsi siku ilivyo kwenda, nini kilikuwa kizuri, nini kilikuwa kigumu, na nisomo gani nimejifunza. Sijilaumu kwa makosa, bali hujitahidi kuyaona kama sehemu ya kujifunza. Tafakari hii hunisaidia kufunga siku kwa amani. Wakati mwingine napenda kusoma kitu kifupi, kama kurasa chache za kitabu au maneno ya kutia moyo. Kusoma hunipeleka katika ulimwengu mwingine na kunisaidia kuachana na mawazo ya kazi au majukumu. Sipendi kusoma kitu kizito sana usiku nachagua kitu kinachotuliza moyo. Pia, kuna nyakati ambapo husikiliza mziki wa taratibu au sauti za asili. Midundo ya polepole, hunifanya nipmuzike na pumzi yangu iwe laini. Mziki, hunisaidia kuingia taratibu katika hali ya usingizi bila presha. Kabla ya kulala, hujitahidi kuwa na shukrani, hujiambia kimoyo moyo, mambo machache niliyoyashukuru siku hiyo. Hata kama ni madogo, mazoea haya, hunifanya nimalize siku nikiwa na mtazamo chanya na moyo mwepesi. Ninapojilaza kitandani hujaribu kuachilia mawazo ya kesho najikumbusha kuwa kuna mambo siwezi kuyamaliza kwa sasa na nisawa kuyaacha mpaka kesho. Pumzi huwa nyepesi, mwili hutulia na nafsi huanza kupumzika. Kwa ujumla, usiku kabla ya kulala ni kwangu ni wakati wa kujirejesha, kujitafakari na kujipa amani. Ni muda mdogo lakini wenye maana kubwa ambao unansaidia kulala vizuri na kuamka nikiwa na nguvu na mtazamo mpya kwa siku inayofuata.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninayemuona kama sehemu ya familia, si rafiki wa kawaida tu. Ni yule mtu ninaye weza kuwa mimi halisi bila kujificha, bila kuogopa, kuhukumiwa, na bila kulazimika kuvaa sura nyingine ili kukubalika. Kilicho nifanya nimchukulie kuwa rafiki wa karibu, si muda tulio kaa pa moja. Naye pekee, bali kina cha maelewano tuliyo nayo. Tunaweza kukaa kimya pamoja bila hali kuwa ngumu na pia tunaweza kuzungumza kwa muda mrefu bila kuchoka. Mawasiliano yetu ni ya wazi. Tunaweza kucheka, kubishana kwa heshima na hata kukubaliana kutokubaliana bila kuharibu usiano wetu. Rafiki huyu ni mtu wa kunisikiliza kwa makini, ninapokuwa na mawazo mengi au mzigo moyoni, unisikiliza bila kuniharakisha, au kunipunguzia hisia zangu. Wakati mwingine, hatoi suluhisho, bali hutoa uwepo wake tu na hilo linatosha sana. Kunisikiliza kwake, unifanya nijisikiw kueleweka na kudhaminiwa. Rafiki yangu wa karibu pia ni mtu wa kunikosoa kwa upendo. Hanisifii kila wakati, bali uniambia ukweli hata kama ni mgumu kusikia. hUfanya hivyo kwa nia njema. Si kuniumiza, bali kunisaidia kukua. Hilo ni jambo la dhamani sana kwa sababu marafiki wa kweli si wale wanakubaliana na kila kitu. Bali wale wanakujali vya kutosha kukuambia ukweli. Tunashirikiana pia nyakati za furaha na huzuni. Mafanikio yangu ni furaha yake na maumivu yangu hayamuachi baridi. Wakati mambo yanapokuwa mazuri, tunasherehekea pamoja. Wakati mambo yanapokuwa magumu, hatembei mbali anakaa nami hata kama hana maneno ya kusema. Rafiki huyu amenifundisha maana ya uaminifu na uvumilivu. Tumepitia nyakati tofauti. Baadhi yake ni nzuri, baadhi yake ni ngumu, lakini bado tumeendelea kuchagua urafiki wetu. Hilo hunifanya niamini kuwa urafiki wa kweli haujengwi juu ya raha pekee mbali juu ya uaminifu na kuelewana. Pia napenda jinsi rafiki yangu wa karibu hunifanya nicheke na nijiskie mwepesi. Hata katika siku nzito, uepo wake unipunguzia mzigo. Kicheko chetu maranyingi ni cha kawaida tu, lakini kina nguvu ya kunirudishia nguvu ya ndani. Kwa ujumla, rafiki yangu wakaribu zaidi ni zawadi muhimu katika maisha yangu. Ni mtu anaye nisaidia kuwa mtu bora, anaye nikumbusha dhamani yangu na anaye nifanya nione kuwa safari ya maisha ni nyepesi zaidi ukiwa na mtu wa kweli pembeni ya.